Nilipenda sana somo la physics kwa sababu hilo somo nila kueleza jinsi ya mashine zinavyofanya kazi. Zina kueleza jinsi ya vitu vina vyo toka point moja hadi point ingine. Physics ni muhimu sana na physics pia inahusianana mambo mingi kama vile historia na geografia. Fiziki ni rahisi sana na fiziki inatumika kila wakati duniani.

Mimi napenda mikutano ya kifuraha kama vile, mikutano ya harusi, kutano ya sherehe za kuzaliwa na mikutano ya sherehe za kupita ama kufuzu mtihani. Mikutano hii, inakua ya furaha na kusherekea matokeo ama hatua yule alie chukua na kuonyesha furaha tunakuja pamoja.